Mara mingi nikiwa na rafiki zangu sisi hupenda kucheza ama kushiriki katika matembezi ya kujibarizi wakati wa jioni tunapenda kucheza michezo kama mpira, mbio, raga na menginezo ikiwemo hata pia kucheza muziki na wakati tunapotembea pia sisi hupenda kukwea milima na kutembelea mito.

Kusema kweli mimi ni mwana siasa mkubwa sana kulingana na jinsi ambayo mi mwenyewe nimejipima napenda kujihusisha na mambo na kisiasa na uongozi kwa maana ni kupitia katika njia kama hiyo ambapo naweza kujua yale ambayo serikali yangu inapanga na yale ambayo yananihusu.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya zambarau ambayo kwa kizungu inajulikana kama purple rangi hii tunaambiwa kwamba ashiria utukufu ndio maana mimi napenda kujihusisha nayo utukufu ama royalty.

Napenda kitanda kizuri maana kitanda kizuri ni kile ambacho kitafanya pia usingizi uwe mzuri na huwa wanasema kwa kizungu jinsi unavyokiunda kitanda chako ndivyo jinsi utalala hapo kwa hivyo kitanda changu kikiwa kile cha kupendeza nami usingizi pia utakuwa pia utakuwa usingizi mnono.

Kusema kweli, mimi napiga kura mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili, ndio ulikuwa mwaka wangu wa kwanza kujihusisha katika shughuli hii ya demokrasia katika nchi yangu. Na nikapiga kura kama njia moja ya kuchagua viongozi wangu.

Sherehe yangu ya kupendeza ni zile ambazo zinahusisha jamii yangu yote ama zile ambazo zinahusisha vijana maka si vijana tu bali ni rika yangu wakati najipata na rika yangu ndio mimi huwa na uwezo wa kufurahia na kusherehekea.

Mimi kama mwanaume huoga mara moja kwa siku. Ingawaje wakati mwingine mimi hulazimika kuoga mara mbili kulingana na shughuli ambayo nimefanya. Kwa mfano siku ambayo nimeenda mazoezi wakati wa jioni mi hulazimika kuoga na wakati pia nimeenda kushiriki katika michezo.

Nahifadhi pesa zangu kupitia njia ya cryptocurrency, kuziweka katika digital assets kama USDT na hizo Binance, na mengine kando na hayo. Pia mimi pesa zangu kidogo huwa nazaweka katika benki.

Kitu cha kwanza ambacho mimi huhakikisha ni kwamba vifaa ama chochote kile ambacho nitatumia katika kazi hiyo kimefika kwa wakati kabla kazi hiyo haijaanza kando na hayo pia ni mimi huhakikisha kwamba sikui distracted ama kusumbuliwa na mambo mengine yalipo kando.

Mandhari ninayo yaona ni miti ya kijani kibichi pamoja na mimea mingine kama ndizi, mahindi, mihogo, mboga. Kando na hayo kuna majumba marefu, majumba ya udongo na majumba ya mawe ambamo majirani zangu wanaishi. Pia kando yake kuna njia zinazo ongoza kuhelekea katika majumba hayo.